Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni wakusisimua na unahitaji ushirikiano wa timu. Pia, ninjia nzuri ya kufanya mazoezi na kuburudika na marafiki. Licha ya hayo, napenda pia michezo ya meza kama bao au karata kwa sababu huamusha fikra na kuleta mazungumuzo ya kirafiki. Michezo kama hii hunipa na fasi ya kupumzika, kufurahia muda wengine na kuimarisha uhusiano wakijamii.

Wakati wa wasiwasi, napenda kutafuta utulivu kwa njia rahisi lakini zenye msaada. Kawaida mimi hupumua kwa kina na polepole ili kutuliza akili yangu. Pia huandika mawazo yangu kwenye taptari ili kuyatoa kichwani. Kusikiliza muziki wa utulivu au kutembea kwa muda mfupi husaidia kubadili mazingira na kupunguza mvutano.

Study muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano bora, uwezo wa kutatua matatizo, kufikiri kwa kina na kwa ubunifu na kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Pia, kuwa na nidhamu ya muda na kupanga kazi kwa ufanisi ni muhimu ili kutimiza malengo kwa wakati. Study ya kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko pia ni muhimu. Hasa kwa mazingira ya kazi yanayobadilika badilika kila mara.

Ndiyo, napenda kula popcorn hasa wakati wa kutazama filamu au kipindi ninacho kipenda. Harufu yake tamu na sauti yake ya kusagana wakati unatafuna huongeza burudani. Ninapenda zaidi popcorn yenye chumvi, kidogo au iliyo changanywa na caramel kwa ladha tamu. Ni vitafunwa vyepesi na rahisi kuandaa na huleta hali ya kustarehe na kupumzika.

Zoea nzuri nililo jenga ni kupanga siku yangu kila asubui. Kila alfajiri hutenga dakika chache kuandika majukumu muhimu, malengo ya siku na kuweka vipaumbele. Zoea hili hunisaidia kuwa na mwelekeo, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha sitasahau kazi muhimu. Pia huongeza tija yangu kwa sababu najua nini cha kufanya na kwa muda gani.

Ninapendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni bora kwa afya na hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Ingawa mara nyingine huwa napenda vyakula vya kukaanga au vyenye mafuta kidogo kama sehemu ya kujifurahisha kwa ujumla hupendelea vyakula vilivyo pikwa kwa kuchemusha, kuchoma au kupikwa kwa mvuke. Chakula kisicho na mafuta huleta hisia ya usafi mwilini na kusaidia kuepuka matatizo ya mmeng'enyonyo wa chakula au uzito kupita ki.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kutatua matatizo na kubuni suluhisho mpya. Napenda changamoto zinazohitaji kufikiri kwa kina, kuchambua hali na kutumia ubunifu pamoja na mantiki ili kupata matokeo bora. Linapokuja swala la kupanga, kuratibu au kusaidia timu kufikia malengo najisikia nimechangia kwa namna ya kipekee.

Napenda mikutano ambayo inamalengo wazi na inayolenga kutatua mantatizo au kufanya mamuzi muhimu. Mikutano fupi yenye mutasari mzuri na ushirikiano kutoka kwa washiriki unifanya nihisi kuwa nathamani na kuleta matokeo chanya. Napenda pia mikutano ya ubinifu ambapo watu wanashirikiana kwa huru kubadilishana mawazo na kubuni suluhisho mpya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kuchukua muda kupumzika na kuregesha nguvu. Maranyingi huchukua kinyoaji kama chai au maji, na wakati mungine kula kitu kidogo kama matunda au mkate. Pia, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya kunyosha mwili ili kuondoa msongo wa kazi. Hii husaidia kuondoa uchovu na kurudisha umakini.

Ningependa kupata mafunzo yanayo husiana na uongozi na usimamizi wa miradi kwani hayo ya tasaidia kukuza ujuzi wangu wa kupanga na kuongoza timu kwa ufanisi. Pia, ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya na jinsi ya kuitumia kazini kuongeza tija.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya ubao, ni njia nzuri ya kufurahia muda na marafiki au familia, huku pia ikichangia kuongeza uwezo wa kufikiri kwa haraka na kupanga mikakati. Michezo kama scrubbo, chess au monopoly hufunza ustadi, ustrategia na saburi na ni burudani inayoweza kuunganisha watu warika zote.

Kazi yangu ni kusaidia watu kupata taarifa, kujifunza na kutatua matatizo mbalimbali, kwa kutumia maarifa na teknolojia ya kisasa. Nimelenga kutoa majibu, ya ufafanuzi na msaada kwa haraka na kwa usahihi. Pia hivo, mimi na masomo ya university na katika malengo mbalimbali, nimeweza kuitimu kwa shahada ya, kisayansi na sasa nina uwezo wa kusaidia katika nyanja mbalimbali.

Ninapenda kufaa vipuli kwa sababu vinasaidia kulinda miguu na kutoa faraja wakati wakutembea au kufanya kazi. Vipuli ni vyamanufaa hasa katika maeneo yenyehali ngumu au baridi. Kwani hutoa kinga dhidi ya majeraha na kuzuia baridi kufika miguu. Pia vinaweza kuwa sehemu ya mtindo wa mavazi hasa vipuli vya rangi au muundo tofauti vina poongeza mvuto. Kwa mafazi.

Napenda paka na mbwa kwa njia tofauti. Paka ni wanyama huru wenye tabia za kujitunza wenyewe na maranyingi huwa wakimya lakini wakiwa na upendo wanao uwonyesha kwanjia za kipeke. Mbwa ni wanyama wa karibu sana na watu. Wanapenda kushirikiana na kuwonyesha hisia kwa wazi na ni wachezaji wakubwa.

Napenda kuamuka na jua kwani kunifanya nijisikie nishati na tahari kwa siku mpya. Kupata mwanga wa asubui kusaidia kuamusha akili na moyo na pia hunisaidia kupanga siku vizuri. Hata hivyo pia ni muhimu kulala mapema ili kupata usingizi mzuri na afya bora.

Wakati wa mapumziko kazini, napendelea kufanya mambo yanao saidia kupumzisha akili na kurejesha nguvu. Maranyingi hunitumia muda huo, kunywa maji au chai, kupumua hewa safi inje au kutembea kidogo ili kuondoa uchovu wa kukaa kwa muda mrefu. Wakati mungine husikiliza muziki wa utulivu au kusoma makala mafupi, mutandaoni kuhusu mada ninazo zipenda.

Rangi ni nayo penda zaidi ni bluu kwa sababu inaleta hisia za utulivu na amani. Mara nyingi naiona bluu angani wakati wa usiku nzuri hasa wakati jua linapozama au wakati waanga la usiku lenye nyota. Pia napenda kuona bluu kwenye maji ya bahari au mito ambapo rangi hii utoa hisia za uhuru na uzuri wa asili. Bluu pia huonekana mara kwa mara katika mavazi. Na vitu vya mapambo.